Juisi ambayo ninayoipenda ni juisi ya matunda ituaye maembe. Juisi hiyo ikona madini ambayo ni yakunufaisha mwili. Pamoja ata inaridhisha kinywa pamoja ata kwa kuikunywa. Ina madini ambayo inanufaisha mwili, pamoja ata ni tamu sana kuikunywa. Ata huwa inafanya kiu kupungua.

Hua ninaenda hospitalini kwa mwaka kama tuu nikomgonjwa. Kwa kuwa kama nikomgonjwa ni hapo ndipo na ndio nina. Huwa ninaenda kwa sababu ya wakati pamoja hata na masaa, pamoja hatana kifedha. Kifedha ni namaanisha ya kwa mba kwenda hospitali kuna gharama yake ambayo si bei rahisi kwa mkenya wakawaida. Ndiposa kama ni kuenda hospitalini ni wakati tu ambapo ni nashida fulani ama ama mimi ni mgonjwa hapo ndipo tu ninaweza kuenda hospitalini kutibiwa.

Rangi ambayo ninayoipenda ni rangi ya kijani kibichi. Rangi hiyo ninaipenda kwa sababu inanikumbusha vile jinsi ambavyo, jinsi ambavyo, jinsi ambavyo mimea, pamoja hata na matunda yalivyo kwa kuwa kijani kibichi ni rangi ambayo ni ya kuvutia. Tena hata kwa bendera yetu ya nchi inasimamia mazingira mazingira ikiwa na hiyo kijani kibichi huwa inavutia na hata inapendeza kwa sababu ya hali ya hewa huwa nzuri kwa sababu miti pia lina hiyo rangi ya kijani kibichi pamoja hata na matunda kama vile mahindi ikimea huwa inavutia na hata kupendeza na rangi hii mara nyingi hata nyumbani huwa wameipaka ukutani hapo ndipo mimi huwa ninaipenda na pia ninapendezwa nayo hiyo rangi.

Ninapotaka kustarehe, huwa ninafungulia muziki, ninaimba, pamoja hata na kupiga densi, mimi pamoja na wapendwa wangu, kufurahia, kufurahiana, na hata kufurahia jinsi ambavyo moja na mwingine, huwa tunaimba, huwa tunacheka, huwa tunaburudika, ambayo huwa inatuleta tuwe pamoja, na hata saa zingine huwa tunafanya, tunafanya hata kwa kucheza michezo ambayo ni ya kufurahisha. Na wote huwa tunafurahi na pia huwa tuna huwa tunafurahiana moja kwa mwingine.

Naam, ninapenda kusoma maoni mtandaoni juu. Hapo ndipo ndiyo huwa ninajua kiini ya kile ambacho watu wanaelewa kuhusu kile ambacho kinatendeka. Kutokana na taarifa ambayo imepeanwa. Ni vizuri sana kujua kile ambacho watu wanafikiria na kile ambacho watu wamepata. Kwa sababu mimi ninaweza kukosa kupata kile ambacho ule mwingine amekipata. Lakini kwa kuangalia katika maoni mtandaoni hapo ndipo ninaona kile ambacho wanakusudia pamoja hata na kama kuna kitu ambacho ninataka kukinunua huwa ninaangalia mtandaoni jinsi ambavyo inafanya jinsi ambavyo wengine wanaisema kuihusu na hata huwa ninafurahishwa kama nimefurahishwa na wao vile ambavyo wamesema pia mimi nitanunua na kama haikuwafuraisha, basi pia mimi ninaeza kosa kuinunua kile ambacho nilitaka kununua. Kwa kutafuta tena kingine ambacho, watu wanakipenda. Kwa kuwa, kama wengine wanakipenda, pia mimi nitaipenda.

Mazingira ninaipendelea kwa kazi ni mazingira ambayo ni amani, ni mshikamano, pamoja ni mazingira ambayo inafanya wengine kuweza kufanya kazi zao vizuri, hakuna makelele na hakuna kujinufaisha kila mmoja kwa wenyewe. Kuna ile kusaidiana na pia kuna upatanishi pahali ambapo watu wanaongea vizuri na kama ni kukutana, wanakutana vizuri kwa kuongea hata kwa kushirikiana wote pamoja na hakuna malumbano wala magombano na kama kuna swali lolote ambalo linafaa kutatuliwa, linatatuliwa kwa wepesi na kwa na kwa wakati ambao unaofaa. Isiweze tu kutokea kwamba kama kisa kimetendeka kinafanyika baadaye. Bali, wakati ambapo shida inatokea, hapo hapo wanamalizana nayo hilo swali lote linaisha.

Filamu ambayo ninayoipenda, ni filamu ambayo inaitwa fast and furious ni filamu ambayo inahusu magari, inahusu pia vita kwa hivyo ni filamu ya action ama filamu ya vitendo, vitendo vikubwa vikubwa kama vile gari kuingiwa na moto kama vile watu kupigana, kama vile pia bunduki kuonekana na pia watu kupigana na bunduki, wengine kuuwawa, wengine kudungwa na visu ninapenda filamu hiyo kwa sababu huwa inanisisimua na hata kufurahia jinsi ambavyo, wengine wanavyofanya, jinsi ambavyo, wengine wanafurahia na hata jinsi ambavyo, tunaburudika kwa kuiona, kwa kushabikia magari kwa kushabikia yule ambaye tunayempenda katika filamu na filamu hii kuna ile ambayo itatokea First and Furious kumi na moja ambayo itatokea mwaka ujao ukienda kuisha mimi ninafurahia kuiona na hata wenzangu tunafurahia kuiona na hata kumbu kumbu siku ya kwanza nilipoiona nilifurahia na nikajua ya kwamba hii ndiyo filamu ambayo ninayoipenda zaidi na zaidi kwa sababu ya vile ambayo inavyonisisimua mimi pamoja na wengine, marafiki wangu ninapowauliza. Pia wao wanafurahia wananiambia kwamba filamu hiyo inawafurahisha sana sana sana na wote tunaifurahia.

Utaratibu wa kupika chai kahawa ama chai, nitachukua chai kwa sababu mimi ninapenda chai sana kuliko kahawa. Kupika chai, kupika chai hiyo maelezo yote ni kama vile ukuwe na maziwa, ukuwe na majani, ukuwe na moto, moto ya kuipikia, ukuwe na sufuria, ukuwe pia na maji ya kuongezea, ndani ya maziwa, pamoja na uwe na mahali pa ku. Uwe na sukari na pia mahali pa kuwekea. So utachanganya maji na maziwa pamoja na, pamoja pamoja na majani halafu ungojee, ungoje, ungoje ichemke, baada imeshachemka utachukua utachukua sukari, uiweke katika chai, ungoje ichemke baada ya baada ya kuchemka, ndiyo sasa utachunga na kuiweka kando ama kuiweka mahali ambapo haitapatikana na uchafu, kinywaji hiki cha chai ninakipenda kwa sababu huwa kinanichangamsha na huwa ninasikia vizuri na kuondoa baridi wakati kama ni wa asubuhi wakati wa mchana na hata huwa inanifanya nisilale kwa sababu chai hiki huwa kina madini ya kufanya nisilale kama asubuhi na kunifanya niwe niwe wa kuchangamka na kuendelea na shughuli za kila siku ninapokosa kukunywa chai asubuhi huwa ninasikia ulegevu na pia huwa ninasikia kama sina nguvu kama sina nguvu vizuri na hata huwa ninahisi ya kwamba kuna kitu ambacho sijakifanya ni mpaka nitafute chai, ndiyo ndiposa niweze kusikia vizuri na hata ninasikia kwamba siku yangu imeanza vizuri bila mambo mingi.

Nimewahi jaribu chakula ambacho kinaitwa injera. Chakula hicho ambacho huwa inatengenezwa na mchele. Chakula ambacho ni kizuri na chakula hicho kinatokana na wale watu wa kutoka Uarabuni ama waarabu. Chakula hicho ni chakula ambacho kina madini mzuri pamoja hata na kila viungo vingi. Kuna viungo vingi pamoja hata na nyama ambacho chakula hicho mara ya kwanza sikukipenda. Lakini baada ya muda na baada ya kukizoea kukikula na pamoja hata na kukizoea kukizoea kukizoesha hata kwa mdomo wangu hapo ndipo nilizoea kuikula na hata ninaifurahia na hata kuburudika jinsi ambavyo inavyoonja na pia ninaifurahia.

Timu ambayo ninaipenda wa mipira ya miguu ni timu ambayo naitwa Arsenal ambayo ni iko huko ungereza na kwa sasa ni timu ambayo ina maarufu sana kwa sababu hao ndio au kwa jedwali, hao ndio timu ya kwanza hao ndio inaongoza jedwali baada ya mechi ishirini. Timu hiyo ninaipenda kwa sababu ya vile ambavyo wanavyocheza jinsi ambayo klabu hiyo miundo msingi yake pamoja hata na wale na pamoja hata na kocha kocha wa timu hio ambao huwa wananifurahisha ata jinsi ambavyo wanavyocheza jinsi ambavyo wanavyotangamana hata na mashabiki na ata kutupenda sisi mashabiki. So wote sisi sisi wote ni kama timu moja na sisi tunaposhindwa huwa ninahuzunika sana na ata huwa ninahisi ya kwamba mimi mwenye ningesaidia ata kwa kucheza na pia wakati ambapo tunaposhinda huwa tunafurahia, huwa ninafurahia, huwa ninaruka, huwa ninashangilia pamoja ata na pamoja ata na kufurahisha wale ambao wako pamoja na mimi kwa kuwaambia hii timu yangu ni mzuri na ata ni bora kuliko hizo timu zingine sana.

Huwa ninaenda maktaba mara moja kwa wiki. Kama kuenda kuchukuwa kitabu, kukisoma, nikiwa na wakati ambapo sifanyi kazi, ama wakati ambapo niko nyumbani, ninachukuwa kitabu kimoja, ninakisoma, ninakisoma, baada ya wiki moja huwa ninakirudisha, halafu tena ninachukuwa kingine, hivyo hivyo. Kwa hivyo kila wiki ni lazima niende, ama kama sitaweza kuenda, nitaenda baada ya wiki ingine moja. Kwa sababu wakati tu ambapo niko na wakati mzuri ya kuenda maktaba ni wakati wa Jumamosi huo wakati tu na ndio ninaeza enda na nisome ama nichukuwe kitabu ndiposa niweze kuendelea na hata kuimarika na hata kunufaika.